Mtu akiwa mgonjwa anaweza kunywa supu supu hiyo inaezakuwa imetengenezewa nyumbani kwa kununua viungo na mifupa ambayo utatumia kutengeneza supu yako au pia unaezanunua supu ambayo imeshaa andaliwa na imetengenezwa kwenye hoteli ukuje nayo nyumbani ukunywe lakini sana sana watu hupenda kukunywa supu ya nyumbani na kuna supu tofauti tofauti kuna supu hasa ya kuku au ya mboga ya mifupa na mtu anaweza kusaidia mtu anaweza kunywa supu hiyo ili kusaidia kupaa mwili maji na madini mengine ambayo mwili unahitaji inaweza pia kumfariji mtu mwenye mafua au kwa kuwasha supu inaweza tengenezwa nyumbani na na mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza supu ni ni bibi au mama.

Kama si pesa isingekuwa tatizo ningeweza kujenga nyumba yangu ya kuishi nyumba hio ningeijenga kwa shamba langu ambalo liko huko nyumbani na ningejenga kwa ajili yangu ili niweze kutoka kwa nyumba za kukodi na ili nipate mahali pa kulea watoto wangu na ningeijenga ili mimi na watoto wangu tupate mahali pa kuishi na kulea na mahali tunaeza lea watoto kwa utaratibu.

Naweza kukataa ombi la mtu kwa upole, heshima na bila kumlaumu mtu ya yote. Ni muhimu kushukuru kwa ombi lake na kueleza kwa kifupi kwamba huwezi. Naikiwezekana kutoa njia nyingine. Naikiweze kana kutoa njia nyingine. Hii husaidia mtu kukubali jibu bila kuhisi kwamba umemdharau au umemkataa yeye binafsi. Na ni pia ni muhimu kukua na heshima kwa kukataa ombi la mtu hii usaidia mtu kuelewa kwanini umekataa ombi lake na anaelewa akiwa na ombi lingine anaeza kuja kuongea na we wakati mwingine.

Muziki ambao naupenda sana ni muziki wa reggae ulio anzia sana sana kule upande wa Jamaica. Napenda kushiriki katika muziki kwa kuimba ama kuenda dance ambapo nasikia kuna tamasha au ni ya reggae mahali inaendelea napenda kujihusisha kwa kuenda hapo na kumbuka muimbaji nayempenda zaidi sana ni Bob Marley na ile bindi yake ya kitambo ya The Wayla Sound ndio nilianza kusikiza kitambo sana na nikapenda muziki wa reggae kuanzia hapo na muziki nausikiza sana sana nikiwa nyumbani nikiwa nimetulia ama asubuhi nikiwa kwenye gari naenda kazini naweka muziki sahio kwenye masikio na nasikia muziki na nahisi kuwa nimefurahi sana nikiusikia muziki ambao na upenda hata kama niko kwa barabara na pita hivi ni sikie muziki ambayo na penda na sikia ni mefurahi sana.

Kiswahili kina maneno mengi yenye asili ya Kiarabu hasaa kutokana na historia ya biashara na muingiliano wa swahili na wa arabu katika pwani ya Afrika mashariki baadhi ya maneno ambayo tunatumia kila siku ni maneno kama habari na salama maneno ya dini na biashara maneno kama ya dini na biashara na maneno mengine mengi mengi kama mahakama, serikali, raha, hasara maneno mengi yametokana kwa Kiarabu na kama nilivyo sema hapo wawali ni Kiarabu kimechangia sana katika msamiati wa Kiswahili ingawa Kiswahili chenyewe ni luga ya kibantu maneno haya yamekua sehemu ya kawaida ya mazungumzo kiasi kwamba mara mingi hatufikiri kuhusu asili yake lakini maneno haya yana asili ya Kiarabu kwa sababu Kiarabu na Kiswahili kutoka kihistoria zina muingiliano mwingi sana kutokana na uhusiano wa waarabu huko katika pwani.

Mto ulio karibu nami ni mwanzo wa Nairobi river mto Nairobi river mto huo unapita katikati ya mashamba ya watu na hapo kuna watu ambao wanaweza kupanda chakula wakitumia maji ya mto ule kuna watu wengine ambao wameanza biashara ya uoshaji wa magari hapo katikati wanatumia wakitumia ile maji ya huo mto na pia kuna watu wanaenda pale kujifuraisha wakiketi kando ya mto wakiangalia wakicheza na maji ama kuogelea kwa ile maji wakati wa mvua inakua na changamoto kidogo kwa sababu maji yanakuwa mengi sana katika mto ule na inasababisha kuvuka mtu huo kuwa kitu chenye siyo salama kabisa ingawaje watu binafisi wamejaribu kujiundia daraja ambazo haziwezi kusumbuliwa na maji ama kusongeshwa na maji wakati wa mvua.

Umbea una nafasi kubwa mtaani kwa sababu watu hupenda kubadilisha habari kuhusu maisha ya wengine, wakati mwingine unaeza kuwa na faida ikiwa habari inayoshirikishwa ni ya ukweli na inasaidia jamii, kwa mfano kuwaonya watu kuhusu jambo la hatari. Hata hivo umbea mara nyingi huwa na madhara zaidi kuliko faida unaweza kuharibu sifa ya mtu, kusababisha ugomvi, kuvunja urafiki na kueleza kueneza taarifa za uwongo. Kwa hio ni vizuri kuji, kuepuka mimi hujaribu kuepuka kusambaza habari ambazo sina uhakika nazo na pia kuheshimu maisha ya watu wengine ili kuwepuza fitina mtaani.